Je, umeweka picha zako mtandaoni? Ndiyo naweka picha zangu mtandaoni lakini ufanya hivyo kwa uangalifu mkubwa na kwa sababu maalum. Si kila picha ninayo piga ndiyo huenda mtandaoni. Nachaguwa zile ambazo nahisi zinawakilisha vizuri mimi. Hali yangu ya wakati huo na au kumbukumbu ninayo taka kushirikiana nayo na wengine. Kwanza kabisa naweka picha mtandaoni kwa sababu ya kushirikina na watu wakaribu. Kuna marafiki na ndugu ambao hatuoni mara kwa mara. Na picha unisaidia kuwaweka karibu nami angalau kwa njia ya kidigitali Nikisafiri nikidhuria tukio fulani au nikiwa na wakati mzuri picha huwa njia raisi ya kusema niko sawa au nashukuru kwa maisha Hata hivyo sipendi kuweka kila kitu wazi Kuna semu ya maisha yangu ambayo napeda ibaki binafsi Si kwa sababu ya hofu bali kwa sababu naamini nisikila jambo Ndiyo maana picha zinazowekwa mara nyingi huwa zile zisizo na taarifa nyingi binafsi, zinazo onyesha tukio, mazingira, hisia, bila kufichua sana maisha yangu ya ndani. Pia ninaangalia usalama na heshima yangu binafsi. Kabla ya kuweka picha huwa nafikiria, je, picha hii itanifaa hata baada ya miaka kadha. Je, niheshimu mimi na watu walio ndani yake. Kama jibu ni apana basi weki. Hii inanisaidia kuepuka majuto ya baadaye na kulinda twasira yangu mtandaoni. Kuna nyakati pia ambapo nachagua kutokueka picha kabisa kwa muda fulani, wakati mwingine nahisi nataka kufurahia maisha bila kamera au bila kuthibitisha chochote mtandaoni. Huo ni wakati wakuwa halisi zaidi na kuishi bila presha ya kuonekana au kupimwa na wengine. Kwa jumla naweka picha zangu mtandaoni naweka kwa kiasi na kwa makusudi, si kwa mashindano, si kwa kuthibitisha chochote, bali kwa kushiriki furaha kumbukumbu na wakati nzuri. Wakati ninaona inafaa, kwangu mitandao ni chombo cha mawasiliano, si mahali pa kuweka maisha yangu yote wanzi.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana utulivu na uwakili na mchango chanya kwa wengine. Si kwa mafanikio ya juu juu tu, bali kwa athari ya kweli ninayowacha kwa watu na mazingira yanayonizunguka. Ndoto hii haiji kwa picha moja rahisi, bali ni mchanganyiko wa malengo ya binafsi, ya kijamii na ya kiroho ambayo yanajenga maisha yenye uwiano. Kwanza kabisa ndoto yangu kuu ni kujijenga kama mtu anayejitambua na anayekuwa kila siku. Natamani kuwa mtu anayejua anachotaka, anayejifunza kutokana na makosa na asiyeogopa kubadilika inapobidi. Sitaki kuishi maisha ya kukimbiza matarajio ya watu wengine bila kujua mimi mwenyewe ninataka nini. Ndoto yangu ni kuamka kila siku nikijua ninaelekea mahali fulani hata kama hatua ni ndogo. Pili ndoto yangu ni kufanikiwa katika kazi au taaluma ninayoifanya. Lakini mafanikio hayo yawe ya maana Sitamani tu kuwa na pesa au cheo Bali kufanya kazi ambayo inanipa kuridhika na inanisaidia wengine kwa njia fulani Nataka kazi yangu iwe kitu ninachovunia kitu kinachochangia maendeleo ya jamii au kutatua changamto fulani Ndoto yangu ni kuwa mtu ambaye kazi yake inaonekana na inaheshimiwa kwa ubora na uaminifu Ndoto nyingine muhimu kwangu ni kuwa na uhuru wa maisha uhuru wa kufikiria, uhuru wa kuchagua njia yangu na uhuru wa kupanga maisha yangu bila kubanwa sana na hofu au presha zisizo za lazima. Natamani kufikia hatua ambazo ninaweza kufanya maamuzi kwa utulivu bila kukimbizwa na matatizo ya msingi kama kukosa mahitaji muhimu. Uhuru huu hunipa nafasi ya kufikiria zaidi, kusaidia zaidi na kuishi kwa amani. Pia ndoto yangu kuu ni kujenga mahusiano ya kweli na imara. Natamani kuwa na watu wa karibu wanaonielewa. Wanaoniunga mkono na ambao tunaweza kukuwa pamoja. Mahusiano ya familia na urafiki na hata ya kikazi ni sehemu muhimu sana ya ndoto yangu. Sitaki kuwa mtu aliyefanikiwa peke yake lakini hana mtu wa kushiriki naye furaha au huzuni. Ndoto yangu ni kuwa na watu wachache lakini wa kweli katika maisha yangu. Kwa upande wa maisha ya ndani, ndoto yangu ni kuwa na amani ya moyo dunia ina kelele nyingi, mashindano mengi na shinikizo nyingi Ndoto yangu ni kuweza kuishi bila mzigo mkubwa wa wivu, wa chuki au majuto Natamani kuwa mtu aliyejua kuridhika, anayeshukuru, alicho nacho Anayekabiliana na changamoto kwa hekima badala ya kukataa tamaa.

Unasherekea mafanikio ya timu vipi? Kusherekea mafanikio ya timu ni jambo ambalo ninaona ni muhimu sana. Siyo tu kwasababu ya furaha inayotakana na kushinda au kufanikisha kazi. Bali pia kwasababu kuna jenga mshikamano, motisha na uhusiano mzuri kati ya wana timu. Kwa kawaida sina mtindo mmoja wa kusherekea. Unatagemea aina ya mafanikio, watu walio shiriki na mazingira. Lakini kila kusherekea kuna kuwa na lengo la kuonyesha shukrani, kuthamini jitihada na kuimarisha motisha ya kuwa pamoja Kwanza kabisa napenda kusherekea kwa kutambua jitihada za kila mmoja Mara nyingi mafanikio ya timu hayaji kwa mtu mmoja pekee Kila mshiriki ana nafasi yake, hata kama ni ndogo kwa hivyo kabla hata ya kusherekea Kabla hata ya sherehe rasmi, napenda kutoa pongezi na shukurani kwa kila mmoja. Hii naweza kuwa kwa maneno rahisi kama kusema, asante kwa juhuda zako au kwa njia ya kiasili kama kumpa mtu nafasi ya kueleza sehemu yake ya mchango. Hii inajenga hisia ya heshima na kuthamini jitihada na inafanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu muhimu ya timu. Pili mara nyingi kusherekea kuna jumuisha sherehe ndogo ya pamoja. Inaweza kuwa chakula cha pamoja, keki au hata kahawa na vinywaji vingine. Sherehe hizi si lazima ziwe kubwa au gani. Lengo ni kushirikiana na kufurahia pamoja matokeo ya kazi muhimu. Wakati tunakula pamoja ya kusherekea kwa njia rahisi, kuna unda nafasi ya kuzungumza kwa furaha, kucheka na kushirikiana bila shinikizo la kazi. Ni wakati mzuri wa kuimarisha mshikamana wa timu, kwa watu wanapo furahia pamoja, usiano unakuwa namotisha ya kufanya kazi kwa pamoja inazidi kuimarika. Tatu, napenda kusherehekea kwa kurekebisha mafanikio kwa funzo. Hii ni hatuwa muhimu kwasababu si kusherekea tu bila kufikiria yaliyotokea. Tunaweza kukaa pamoja na kuangalia ni nini kilicho fanikishwa vizuri, ni nini tunaweza kuboresha, kwanini kwa njia gani, sherehe ya mafanikio inakua sio tu furaha, bali pia njia kujifunza na kuimarisha timu kwa siku za usoni kusherekea kwa njia hii kuna himiza kila mshiriki kushirikiana zaidi na kuwa tayari kwa changamoto zingine Zaidi hayo mara nyingine napenda kusherekea kwa kubadilisha zawadi ndogo ua heshima ya kipekee Hii naweza kuwa cheti kidogo cha pongezi, zawadi ya ishara ya shukrani, h au tu maneno ya kudhaminiwa hadharani. Hii nafanya kila mshiriki ajisikie kuwa alithaminiwa na kwamba jitihada zake hazikupotea bure. Zawadi ua ishara hizi hata ndogo huongeza hisia za furaha na kuimarisha sha uhusiano wa kimtandao ndani ya timu.

Niambia kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa mtazamo wangu ni Michael Jordan. Hili ni swala ambalo limekuwa likijadiliwa kwa miaka mingi na majina kama Lebron James, Cobb Wright, Karim Abdul na hata Stephen Curry hujitokeza sana. Lakini ni kitazama kwa kina Athari, mafanikio uwezo binafsi na urithi, Michael Jordan bado anasimama juu zaidi ya wote. Kwanza kabisa Michael Jordan alikuwa mchezaji mwenye uwezo wakipeke sana wanjani. Alikuwa na mchanganyiko wa kasi nguvu, ustadi na wakufunga, ulinzi na akili ya mchezo ambao huwa kwa kawaida Jordan Hakuwa tu mfungaji mzuri alikua pia mchezaji wa kujitolea kwa timu mwenye uwezo wakubadilisha mwelekeo wa mcheza muda wowote alikuwa na uwezo wakufunga pointi nyingi sana katika muda mfupi, hasa wakati wa presha Jambo ambalo lilimfanya aogopeke sana na wapinzani wake Pili rekodi na mafanikio yake ni ya ajabu sana Michael Jordan alishinda mataji sita ya NBA ya akiwa na Chicago Bulls na muhimu zaidi alishinda mataji yote sita bila kupoteza hata fainali moja. Kila mara alipofiko fainali alishinda. Zaidi ya hapo alichaguluwa kuwa MVP wa finali mara sita. Kitu kinachoonyesha wazi kuwa alikuwa mhimili mkuu wa ushindi wa timu yake. Hii inaonyesha sio tu uwezo wake bali pia uthabiti wake katika viwango vya juu kabisa vya mashindano. Tatu Michael Jordan alikuwa mchezaji wakati wa pressure. Pale ambapo mchezo ulikuwa mgumu dakika za mwisho au timu ilikuwa nyuma kwa pointi chache. Jordan alikuwa mtu wa kuaminiwa. Alikuwa na ujasiri wa kupiga mpira wa mwisho na mara nyingi alifanikiwa. Hii ni sifa ambayo wachezaji wa chache sana wanayo kwa sababu pressure inaweza kumvunja mchezaji mkubwa. Lakini kwa Jordan pressure ilikuwa kama mafuta ya kumuongezea nguvu. Nne Jordan alikuwa pia mchezaji bora wa ulinzi jambo ambalo mara nyingi husahaulika. Watu wengi humkumbuka kwa kufunga pointi lakini pia alishinda tuzo ya Defensive Player of the Year na alichaguliwa mara nyingi katika timu bora ya ulinzi za NBA. Hii inaonyesha kuwa hakuwa mchezaji wa upande mmoja tu. Alikuwa kamili, anafunga analinda, anaongoza. Tano, athari yake nje ya uwanja ilikuwa kubwa sana. Michael Jordan alibadilisha kabisa sura ya mpira wa kikapu duniani. Kabla yake NBA ilikuwa maarufu zaidi marekani lakini kupitia yeye mpira wa kikapu ukakua mchezo wa kimataifa alifanya watu duniani kote, wapende basketebol, kuvaa jeji za bulls na hata kuanza kucheza mchezo huo Chapa ya Jordan pia ilibadilisha kabisa uhusiano kati ya michezo, biashara na utamaduni wa vijana Hii ni athari ambayo si mchezaji yeyote anaweza kuifikia.

Je, umewahi kuenda kwenye tamasha la muziki? Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na kwa kweli ni moja ya uzoefu ambayo si rahisi kusahau. Tamasha la muziki lina hisia za kipekee sana kwa sababu linakutanisha vitu vingi kwa wakati moja. Muziki, watu, nishati na furaha ya pamoja. Mara ya kwanza nilipohudhuri tamasha nilikuwa na hamu kubwa lakini pia msisimiko kidogo. Kwa sababu nilikuwa ninasikia sana kuhusu hamna matamasha yalivyo lakini sikuwa nimewai kuyaona kwa macho yangu. Nilipofika eneo la tamasha, jambo la kwanza kabisa niliohisi ni wingi wa watu na nguvu yao. Kulikuwa na watu wa rika tofauti, mitindo tofauti ya mavazi na kila mmoja alionekana kuwa na furaha kwa njia yake. Wengine walikuwa wamekuja na marafiki, wengine kama vikundi vikubwa na wengine hata peke yao. Lakini kitu kimoja kilichowaunganisha wote ni mapenzi ya muziki. Muziki ulikuwa unasikika kwa sauti kubwa lakini haikuwa kelele ya kukera. Ilikuwa ni sauti iliojaza hewa na kuamsha hisia Wasani walipopanda ujukwani hali ilibadilika kabisa. Kila msanii alikuwa na mtindo wake na mashabiki wake walikuwa wanashangilia kwa nguvu tofauti Kulikuwa na wakati ambapo nilijikuta nikiimba pamoja na umati wa watu hata nyimbo ambazo sikuzijua vizuri lakini mazingira yalinifanya nijisike kama ninavijua. Huo ni uchawi wa tamasha unaokufanya ujihisi sehemu ya kitu kikubwa kuliko wewe mwenyewe kipengele kingine kizuri sana cha tamasha la muziki ni uhuru wa kuji.

Jee, unapenda kuogelea? Ndiyo unapenda sana kuogelea na kwa kweli ni moja ya suchuguli ambazo unipa furaha kubwa na utulivu wa kipeke wa akili na mwili. Kuogelea situ burudani kwa angu, bali pia ninjea kujitunza kiafia, kujiodawa kwenye wawazo mengi na kujipa muda wa kuwa peke angu ni kitafakai mamba ya maisha. Kila ninapofata nafasi ya kuogelea, iwe ni buawani, mtoni, yaubaharini, naisi kama ni mengi katika ulimengu mwingine uliotulivu na wenye amani. Kwanza kabisa napenda kuogelea kwa sababu ya hisia ya uhuru ina ya ukuja unapukuwa nani ya maji. Maji ya napobeba uzito wa mwili na hizi kama mzigu watu wa uchobu na mawazo mzito unaondoka taratibu. Halakati za mikono na migu, nani ya maji unifanya nijisikie mwepesi na pumzi ndefu ninazo pumua unisaidia kutulia zaidi. Nikawa wazoizi na kutafakari kwa pamoja. Wakati mingine hata na saao kabisa mambu ya nao nisungua kwa sababu akili inakua imejikita kwenye mdundo wa kugelea. Pili kugelea hunivuta kwa sababu ya faida za keza kiafe. Ni mazoezi ya nao shirikisha karibu misuli yote ya mwili bila kuumiza viungo. Hii inamanisha naweza kugelea hata nikiawa nimechoka na au nataka kumazoezi ya sio makali sana. Pia unisaidia kupumua vizuri, kumeresha mwili na kuongeza nguvu za mwili kwa jumna. Badada ya kuogelea maranyingi na isi mwili wangu meamuka upia na unanguvu upia Pia napenda kuogelea kwa sababu ni shuguli ambayo inaweza kufanywa peke yangu au na wengine Kuna wakati napenda kuogelea peke yangu ni kifurahia ukimia na sauti ndogo ya maji ni kitafakari malengo yangu wa kumbukumbo za maisha Lakini pia kuna nyakati napenda kuogelea na marafiki ya familia wapo inakua ni burudani ya kijami ilio javi cheko na furaha Kugelea pamoja unimareisha mauseno na uleta hali ya ushindani wakirafiki ya ukusaidiana Kwa upande mwingine kugelea pia unifundisha uvumilivu na nidhamu Sio kila siku na ingia majini ukwana nguvu au hamasa ile ile Kuna siku majia naonekana baridi sana umwili, unaonekana mzito Lakini unapo jilazimisha kuwanza pole pole mambo badilika Hiu unifundisha kwamba hata katika maisha maranyingi changamoto huonekana kubwa muanzoni Lakini ukianganza tu kuchukua hatu wa mambu wanza kuwa mepesi Zaidi ya yote napenda kugelea kwa sababu huniletea amani ya ndani Bada ya muda ndani ya maji na hizi ya kiliangu ikiwa safi mawazo ya kiwa ya mepangwa zaidi na isi ya zikiwa zimekaa sawa ni kama maji ya naosha si mtu muili bali pia mawazo na isi ya Ndiyo mana maranyingi ni kiwa na msungwa mawazo au ni mechoka sana kugelea huwa muja wapo ya njiya bora kabisa za kujirudisha kwenye hali mzuru.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kusubiri kwenye mstari hunipa hisia mchanganyiko, kutegemea mazingira na hali ni liyomo. Kuna nyakati nahisi ni jambo la kawaida kabisa na kuna nyakati nahisi ni lina nijaribu uvumilivu wangu kwa kiwango kikubwa. Kwa ujumla kusubiri kunifanya nijitafakari zaidi kusumuda subira na namu na ninawe kabilia na mambo isio weza kuyadhibiti. Kuna wakati kusubiri hunipa utulivu wa ajabu ni kiwa kwenye mstari nisio na presha kubwa kama benki au duka na weza kutumia muda huo kufikiria mambo yangu kupanga siku au hata kuangalia mazingira ya nayo nizunguka. Wakati mwingine na shanga kuona tabia za watu wengine wanakuwa na haraka wengine wanapiga gumzo wengine wanabaki kimya kabisa hapo najifunza kuwa kila mtu anadunia yake kichwani hata kama wote tumesimama mstari mmoja lakini pia kuna nyakati kusubiri unichosha reka ya kili hasa pali ninapo kuwa na haraka au nikia ni mechoka unapo kuwa na mambo mengi kichwani dakika chajche za kusubiri zinaweza kuonekana kama saanzima hapo ndipo ninapo hizi kukosa subira na anajikumbusha kuwa hasira au kukasirika hakutoo harikisha mstari. Kujikumbusha hili unisaidia kutulia na kukubali hali ilivyo. Kusubiri kwenye mstari pia, kwa nifundisha ni dhamu na heshima kwa wengine. Nisomo la vitendo kuhusu haki na usawa. Kila mtu anapata dhamu yake, lina nifanya nitambue umuimu wa kufuata taratibu na kuwa heshimu watu walio kuja kabla yangu. Hata kama mfumo unaunekana kwa wapole pole badu ndibora kuliko vurugo au kukosa mpangileo kwa kifupi ninajiisi kusubiri kwenye mstari kama zoezi la subira na kujitambua wakati mwigine ni raisi, wakati mwigine ni changamoto lakini maranyigi unikumbusha jambomoja muhimu siki lakitu maisha ni kinaenda kwa kasi ninaetaka na kujua kusubiri kwa utulivu nisema ya kukua.

Je, unapenda kulima bustani? Ndio napenda kulima bustani, na kwangu ni shughuli yenye utulivu na maana kubwa sana. Kulima bustani hunipa hisia ya kuwa karibu na asili na kunifanya nijisikie kama nashiriki moja kwa moja katika mazungumuzo na wa maisha. Kuanzia kuandaa udongo, kupanda mbegu, hadi kuona mmea, umemea pole pole kila hatua ina furaha yake. Kitu ninachokipenda zaidi kwenye bustani ni subira, inayohitajika. Huwezi kulazimisha mimea ukue haraka, unajifunza kusubiri, kutunza na kuamini mchakato. Hilo hunisaidia hata kimaisha kwa sababu hunikumbusha kuwa mambo mengi mazuri huchukua muda. Pia kunifundisha uwajibikaji, ukisahau kumwagilia au kutunza matokeo yake yanaonekana wazi. Bustani pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, nikichoka au mawazo yakiwa mengi. Kufanya kazi bustanini hunituliza, harufu ya udongo, hewa safi, na rangi za mimea hunifanya nijisikie nimerudi kwenye hali ya kawaida, ni kama tiba ya asili kwa akili. Zaidi ya hayo kuna ufuraha ya kipekee unapovuna ulichopanda, kula mboga au matunda uliyoyalea mwenyewe kunaleta hisia ya kuridhika na kujivunia. Unajua kilichoingia ardhini na jinsi kilivyo tunzwa Jambo linalokufanya nidhamini zaidi chakula na kazi ya kulima. Kwa kifupi napenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu, hunifurahisha, subira hunifundisha subira na uwajibikaji na hunikaribisha zaidi na asili. Ni shughuli ndogo kwa macho ya wengine lakini kwangu ina dhamani kubwa sana.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani? Napenda kula nje ya nyumbani kwa sababu ni uzoefu unaochanganya chakula, mazingira, na hisia za kijamii kwa namna ambayo si rahisi kupata nyumbani. Kwa kweli kula nje si tu, kufutia njaa, ni kuhusu kupata burudani, kuzunguka na watu, na kufurahia lladha mpya. Kwa hivyo pale ninapo kuwa nje nakusudia si tu, kufurahia chakula, bali pia kujenga kumbukumbu na kupata furaha ya kipekee. Kwanza kabisa napenda kula nje kwa sababu mazingira huongeza ladha ya chakula Baada ya siku ndefu za kazi au masomo kuingia kwenye sehemu iliyoandaliwa vizuri yenye mwanga mzuri na muziki tulivu Kunachangia sana hisia ya furaha na utulivu Hali ya mazingira inapofaa chakula huonekana zaidi na kila bite huonekana ladha zaidi Hii ni sababu nyingine kwa nini napenda kuepuka kula tu haraka nyumbani bali kuja sehemu ambayo chakula na mazingira vinaendana. Pili kula nje kunatoa nafasi ya kushirikiano na familia na marafiki. Mara nyingi napenda kwenda kwenye migahawa, migahawa au bar ndogo na marafiki na wakati mwingine na familia. Hii ni furusa ya kufanya mazungumuzo ya kina, kucheka pamoja na kufurahia muda bila musongo wa kawaida wa nyumbani. Shuguli ya kula nje kwa pamoja huchangia kuimarisha uhusiano wa kijamii. Jambo ambalo nyumbani mara nyingine haliwezi kufanikishwa kwa kiwango hicho Tatu napenda kula nje kwa sababu napata chakula kipya au cha kipekee Migahawa mingi hujaribu mbinu mpya ladha mpya au hata vyakula vya kiasili vya nchi nyingine Hii inachangia sana kujifunza na kupanua uelewa na ladha Mara nyingi napenda kujaribu aina tofauti za chakula ili kupata uzoefu mpya na hili ni jambo lisilopatikana nyumbani kila mara Pili kula nje ni pia burudani kwa akili na mwili. Kutoka kwenye kuona mandhari ya mji, mazungumzo na wengine halihalisi ya ladha na harufu ya chakula. Kila kitu huchangia hali ya furaha na utulivu. Hii ni aina ya kupumzika mbayo si tu hutoa chakula kwa mwili. Bali pia husaidia kupunguza kiakili na kupata nishati mpya hatimaye napenda kula nje kwa sababu inanifundisha uvumilivu na utambulisho kuangalia menu, kuzingatia bajeti, kuamua ni wapi nani waende na hata kusubiri chakula kije kuna himiza mipangilio na nidhamu ya maisha ni uzoefu wa maisha ya kila siku ambao unapewa ladha na hisia za furaha kwa pamoja.

Unafanya marafiki wapya vipi? Kufanya marafiki ni jambo ambalo linafanyika kwa njia mbalimbali na kwa kweli si kitu cha haraka au rahisi kila wakati. Kwa upande wangu marafiki huja katika maisha yangu kwa njia ya kawaida kwa mazungumzo kwa kushirikia na katika shughuli na kupitia mitindo ya kila siku ya maisha. Si lazima kila rafiki apewe na fasi ya karibu maramoja. Baadhi ya marafiki hupatikana hatua kwa hatua wakikuza uhusiano kwa muda na uaminifu. Kwanza kabisa napenda kufanya marafiki kwa kushirikiana katika masomo au kazi. Maranyingi watu tunapokuwa katika darasa kikundi cha masomu au mahali pakazi. Tunapitia changamoto na mafanikio pamoja. Katika hali hizi ushirikiano huunda msingi mzuri wa urafiki. Wakati unaona mtu akikusaidia pale, unapoona ningumu au wakati unashirikiana kushughulikia tatizo, urafiki unajengeka pole pole. Kwa kweli mara nyingi, shughuli zinazo fanywa pamoja, kama kufanya kazi kwa pamoja, au kujifunza pamoja, hufanya uhusiano kuwa thabiti na kudumu. Pili napenda kufanya marafiki kupitia mazungumzu ya kawaida na mawasiliano ya kila siku. Hii inaweza kuwa kwenye madarasa, mitaa, au hata mitandaoni. Watu wanakuwepo karibu na wewe, unapoanza kugundua kuwa mnamambo ya nayofanana, vitu mnavyo penda, maoni ya maisha, au hata changamoto mnazo pitia. Hapo ndipo unapoanza kuhisi kuwa kuna mahusiano na ukweli. Mara nyingi marafiki wakubwa huanza na mazungumzo madogo kisha pole pole kuimarika kwa mda Tatu, marafiki napenda kufanya kupitia shughuli za kijamii na burudani Hii ni pamoja na kushiriki michezo, kuenda kwenye tamasha au hata kufanya shughuli za kujitolea pamoja shughuli hizi hutoa fursa ya kuona tabia halisi za mtu jinsi anavo shirikiana na wengine na namna anavyo kabiliana na changamoto hizi nisehemu muhimu ya kujenga uhusiano thabiti na wakweli Nne kufanya marafiki kuna hitaji kuwa mtu wa kufikiri kwa makini na kuonyesha uaminifu. Kwa maana hiyo, mimi huwa na ufahamu wajinsi ya kuonyesha heshima, kuwa mtu wa kuaminika na kushirikiana kwa dhati bila kujaribu kudanganya au kuficha hisia. Marafiki wa kiona hii tabia, maranyingi wanaanza kukuhusisha karibu zaidi na uhusiano hubadilika kuwa na kudumu. Pili pia napenda kufanya marafiki kupita mitandao ya kijamii au teknolojia. Ingawa hii ni tofauti kidogo na marafiki wa uso kwa uso. Mara nyingi huzaa urafiki mzuri hasa pale mtu na mimi tunaposhirikiana kwa maoni, maarifa au mambo ya navyo yanayovutia pandezote. Hii ni njia ya kisasa ya kupanua mtandao wa urafiki na mara nyingine inaweza kugeuka kuwa marafiki wa kweli wanao patikana kwenye maisha halisi.